Kwa kweli kuna uwezo mwingi ambayo watu wangetamani kuwa nayo. Lakini mimi binafsi ningependa kuwa na uwezo wa kusoma na kuelewa mawazo ya watu. Yaani, kuwa na uwezo wa kusoma akili. Huu ni uwezo mbao unaweza kubadilisha maisha yangu na ya wengine pia. Kwa mfano, kama nigekuwa na uwezo huu, ningeweza kuelewa kwa undani jinsi watu wanavyo jisikia hata kama hawasemi wazi. Hii inge nisaidia kuwa rafiki bora, ndugu bora na hata kiongozi mzuri kwa wengine. Watu wengi hujificha nyuma ya tabasamu lakini ndani wana huzuni, wasiwasi, au hofu uwezo wa kuelewa hisia. Uwezo wa kuelewa hisia zao ungeweza kunisaidia kwa saidia ipasavyo. Pia, uwezo huu ungeweza kusaidia katika kazi mbalibali kwa mfano. Kama ningekuwa mwalimu, ningeweza kugundua ni wanafunzi gani wanaelewa somo na nani anahitaji msaada zaidi bila hata kuuliza maswali. Kama ninge kuwa daktari au mshauri wa afya ya akili, ninge tambua hali za wagonjwa wangu mapema na kuwasaidia kwa haraka. Mbali na kusaidia watu uepoho, wezo huu unge nisedia ataki binafsi kujepusha na marafiki au watu mabaye kwa sababu ningeweza kuona hiyo niya za mapema. Ninge kuwa makini kuchagua watu wa kuwa nao karibu. Kwa hivyo, uwezo wa kusoma mawazo ya watu siyo tu ungekuwa na manufaa kwangu binafsi bali pia ungeweza kuwa msaada mkuu kwa jinsi. Kwa jamii nzima ningetumia kwa njia chanya kusaidia wengine na kuboresha mahusiano na watu waliokokaribu nami.